Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kupumzika kwa kunywa chai au kahawa pole pole. Pia huangalia ujumbe kwenye simu, kusikiliza muziki kidogo au kutembea kwa muda mfupi kupata hewa safi. Hii hunisaidia kupunguza uchovu na kurejea kazini nikiwa na nguvu mpya.

Kwa kawaida nangoja au kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku hasa asubuhi ninapoanza kazi katikati ya siku na kabla ya kumaliza kazi. Hii hunisaidia kufuatilia mawasiliana muhimu kwa wakati. Pia huangalia tena endapo natarajia ujumbe wa dharura au majibu muhimu kutoka kwa wateja au wafanyikazi wenzangu.

Muda wangu wabure hutumia kupumzika na kujiburudisha baada ya shuguliza kila siku. Napenda kusikiliza mziki, kusoma vitabu au makala na kutazama vipindi ni navyio vipenda. Wakati mingine hutumia muda huo kuzungumza na marafiki, kujifunza kitu kipya mtandaoni au kufanya mazoezi mepesi ili kuimarisha afya ya mwili na akili.

Ndiyo, napenda kula samaki sana ni chakula kitamu na chenye afya kwa mwili. Napenda hasa wanapopikwa vizuri iwe ni kukaangwa, kuchemushwa au kupikwa kwa mchuzi. Samaki hunipa nguvu na ni sehemu muhimu ya mlo wangu. Hasa ninapotaka chakula chepesi lakini chenye virutubisho.

Mimi huandika ripoti za kazi kwa kufuata hatua maalumu ili ziwe za wazi na zenye kueleweka kwanza na kusanya taarifa zote muhimu na kuhakikisha zipo sahihi. Kisha ninaanda muktasari wa vipengele vya ripoti kama utangulizi maelezo ya kazi matokeo na hitimisho. Mwisho hufanya uhakiki ilikuondoa makosa na kuhakikisha kila kitu kimeelezwa kwa uwazi. Mara nyingine pia ninaweka picha grafu au jedwali ili kufanya ripoti we rahisi kufuatilia.

Mimi ni mtu wa kumka mapema zaidi kuliko kukesha usiku. Napenda kuanza siku mapema nikiwa na nguvu na akili tulivu. Kwani hunisaidia kupanga kazi zangu vizuri. Asubuhi hunipa muda wa kutosha wa kufanya mambo muhimu kabla ya shughuli nyingi za siku kuanza.

Napenda sana majira ya baridi ya wastani ya siyo makali sana. Wakati huu hali ya hewa hua tulivu na ya kupendeza hivyo kunirahisishia kufanya kazi na kupumzika. Pia napenda majira yenye mvuwa za kiasi kwa sababu huleta hewa safi, madhari, nzuri ya kijani na hali ya utulivu.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa, napenda kuona kazi za wasanii mbali mbali kutoka kwenye picha za kupendeza hadi michoro ya kisasa. Maonyesho haya hunipa mskumo na kuonyesha mitazamo tofauti ya maisha kupitia sanaa pia hufungua fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani ya nyumba, nikijipamba, joto, hufanya nikunywe vinywaji vya moto kama chai au kakao na kuvaa nguo zenye joto kama koti na sweta. Pia napenda kusoma vitabu, nikisikiliza muziki au kutazama vipindi, nikiwa salama na vizuri kupoza hewa ya baridi.

Kutoka dirishani mwangu, ninaweza kuona mchanganyiko wa manthari ya asili na ya mijini. Kuna miti midogo yenye majani ya kijani, pamoja na bathi ya majengo ya makazi na ofisi. Wakati wa mapambazuko, jua linapochomoza, muangaza wake huunda manthari ya kupendeza. Pia upita ndege na wanyama wadogo wanaovutia macho Jambo linalo nifanya nijisikie tulivu.

Napenda kufanya kazi na wengine hasa pale kunapo kuwa na ushirikiano mzuri na mawasiliano ya wazi. Kufanya kazi kwa pamoja hunipa fursa ya kujifunza mawazo mapya na kushirikiana kutatua changamoto. Hata hivyo ninaweza pia kufanya kazi peke yangu inapohitajika hasa kwa majukumu yanayohitaji umakini na utulivu.

Napendelea kunyoa mara nyingi ili kuonekana nadhifu na kujisikia huru kwani kunyoa ndevu kuna nipa hisia ya usafi na utaratibu. Hata hivyo wakati mwingine naweza kuacha ndevu fupi au kuzipamba kidogo hasa zinapokaa vizuri na kuendana na mtindo wangu au hafla fulani. Chaguo hili hutegemea pia hali muda na mazingila niliopo na amara nyingine hupendeza kujaribu mtindo mpya ili kubadilisha muonekano.

Napenda kutembea maeneo yenye utulivu na mazingira ya asili kama bustani ufukweni, mbuga au barabara zisizo za kelele nyingi. Kutembea husehemu hizo, kunanipa nafasi ya kupumzika, kufikiri na kufuraia hewasafi na mandhari nzuri.

Napenda sana somo la fizikia linanifurahisha kwa sababu linanieleza jinsi nguvu mwendo na nishati vinavyofanya kazi katika maisha ya kila siku. Pia napenda kemia kwani hufundisha kuhusu mchanganyiko wa vitu na jinsi vinavyobadilika. Somo hizi zinanipa fursa ya kuelewa dunia kwa undani na kueleza ufahamu wangu wa sayansi.